Jua kali ile inaweza kusababisha matatiso makubwa kwa afya kama kuchoma ngozi, kupata homa ya jua au kutojiwa maji mwilini. Kwa hivyo ninachukua hatua mbali mbali kila ninapokapiliana na hali ya jua kali ili kulinda afya yangu. Inafaa nguo senye rangi nyepesi na sinasofunika mwili vizuri. Hii husaidia kupungusa joto linaloingia kwenye ngozi na pia kunisuia kutoka kwenye mihonzi ya moja kwa moja ya jua inayoweza kuharibu ngozi. Kofia kubwa ni mocha ya mbinu pora za kuchikinga na kuchua kuhakikisha kichwa, uso na shingo haina maumivu ya jua na kupunguza athari za homa ya jua. Miwani ya jua alinusuru macho yangu kutokana na miale ya uv inayoweza kusababisha kuvimba au kuharibu macho kwa muda mrefu. Hii ni hatua muhimu sana wakati wa kuwa nje kwa mula mrevu. Kutumia mafuta ya kusuia jua. Mara sote ninapokuwa nje hutumia mafuta hii, ili isaidie ngozi yangu ama itasaidia ngozi bila kuingiwa na iso uv na pia mikono na miguu. Hii hupunguza hatari za kuchoma ngozi na kuseeka haraka kwa ngozi. Chua kali husapapisha mwili kupoteza maji kwa urahisi. Ninahakikisha ninakunywa maji mengi ili kusuia kutuchiwa maji mwilini na kudumisha afya yangu mwilini. Kawaida, hujaribu kuepuka kuwa nje wakati wa jua ili nipunguze masaa. Wakati kama sa nne asubui na saa kumi jioni badala ya. Baada, padala yake hufanya shughuli nje asubuhi mapema au jioni ma mwangwe. Wakati wa kua nje, huchagua maeneo yenye kivuli kama jini ya mti au mapanda. Kifuli kinapunguza kiwango cha jua kinachofika mwilini na kunifanya niwe salama saidi. Fiatu filifyofungwa kunilinda mikuu katika kwenye moto wa arthini na jua kali. Hii ni muhimu sana hasaa wakati wa kutembea na muda mrefu au kwenye njia ya michi au jua kale. Napendelea nguo senye rangi nyepezi kuliko nyeuzi kwani sinapunguza choto linaloshikiliwa mwilini. Hii husaidia kuishi kwa urahisi hata wakati jua liko hali. Wakati wa shughuli sa nche, huwa napanga kufanya kazi au shughuli kwa mda mfupi padala ya kuwa jini ya jua wa masaa marevu. Hii husuia mwili kwa kuumia na kupoteza nguvu. Mara nyingi hutumia kipambo au shuka kichwani husaidia kusuia jua moja kwa moja kuingia kwenye uso na shingo. Hii ni mbinu rahisi na wenye ubunivu. Wakati wa jua, napendelea kupumzika ndani ya nyumba au kwenye kifuli ili kurudisha nguvu mwilini. Kupumzika kunasaidia kuepuka uchovu unaosapapishwa na jua kali. Ninahakikisha kuwa watoto na wazee ambao wako karibu nami wanapewa kinga sawa dhidi ya jua kali kwa sababu hawa wana hadhari kubwa ya kuathirika na mionzi ya jua. Kwa uchumla, kuchikinga na jua kali ni mchanganyikiwa wa mbinu kamili. Kuvaa ngozi.